Je, wewe ni mtu wa kuchelewa au kuwahi? Mimi ni mtu wa kuwahi, kwa sababu unapowahi, unawahi kumaliza jambo na kufanya jambo jingine kulingana na muda. Na pia husaidia kufanya mambo mengi kwa wakati. Na kuyatimiza kwa wakati.

Kinywaji gani unachopenda kunywa asubuhi kinywaji nachopenda kunywa asubuhi ni chai chai pamoja na maji ya kunywa hivyo ndo vinywaji ambavo napenda kunywa asubuhi sana sana chai ya moto ikiwa bila kitafunwa au maji ya baridi pale napoamka tu hunywa lita moja.